Siku ya jumatatu ambao ni siku ya kwanza kwenda kazini, huwa ni siku nzuri ka kabisa kwangu kufanya kazi. Maanake siku unakua imetulia, na uko fresh kutoka nyumbani, na umesherekea weekendi yako, umepumzika ya kutosha, wakati wa asubuhi, ama naizasema kutoka saa moja subuhi, hadi saa sita ambuwa ni siku mwema na mwafaka ambao unafanya kazi vizuri.

Naam, napenda kufanya kazi nyumbani kwangu. Kwa mfano, nikipeana vile ambavyo huwa nafanya kazi yangu kutoka asubuhi mpaka mchana. Kwa mfano, kama ni jumamosi, nitamka asubuhi, nipike kiamsha kinywa. Nitengeneze watoto. Waoge, waende wacheze. Kisha nianze na kufanya usafi. Wa nyumba mzima. Kuosha nyumba. Nikimalizia, nang'arisha viombo, nang'arisha nguo. Kisha, natengeneza chakula cha mchana. Ambacho nakipenda kwa sababu wakati wa wikendi, huwa napenda kula kitu ambacho mimi hupenda zaidi. Kufika jioni pia natengeneza chakula cha usiku. Watoto wanakula, wanalala kisha nakunja nguo ambazo nilikuwa nimeziyosha ya pasi. Na kisha narudi kulala.

Wakati wa mapumzikoni huwa naingia kwenye mtandao napita pita nikiona vitu ambavyo vinauzwa mtandaoni naviangalia ni nini inaendelea kwenye nchi yetu naweza kusomasoma vitabu kadhaa na kisha narudi kufanya kazi.

Kupata habari, ni na simu yangu ambayo inaweza kuingia katika teknolojia, tofauti. Kwa mfano, naeza pata habari kutoka kwenye Facebook. Naeza pata habari kutoka kwenye Twitter, TikTok. Na pia nina runinga chumbani kwangu. Wakati wa jioni huwa naitazama. Habari za saa moja na ninaweza kujua ni nini inaendelea katika nchi yetu.

Mradi mpya wa kazi wa kabla nianze huwa nasikiza kutoka kwa wenye wameufanya huo mradi kwanza nisikie maoni yao changamoto ambazo wamezipata kisha na napanga jinsi ambavyo nitaufanya huo kazi nakuja na masaa kamili ambayo nitaifanya Natenga kazi tofauti kulingana na jinsi ambavyo inatakikana kufa na kisha natekeleza hiyo kazi kwanzia ya kwanza hadia mwisho.

Kazini huwa nikona mpango na kuna ratiba ambayo inafuatwa. Kwa mfano katika ofisi ni mwangu, akwa kuna ratiba ambayo inaonyesha kwa wakati huu, unafaa kufanya hili jambo. Hivyo basi inakuwa rahisi pale ukiwa kanisani maanake, unashugulika kutumia wakati ambao umepewa. Kwa mfano unapewa wakati mbili, ya kufunza wanafunzi, sa zingine unapewa wakati nne ya kufanya. So kazi inakuwa Hii inakuwa rahisi na ndiyo maana napenda kazi yangu sana na ninapenda ratiba ya kazi yangu.

Ninalala kwa masaa sita kwa ajili ya kuamka mapema kuenda kazini. Kwa mfano mi hulala wakati wa saa tatu usiku. Baada ya kufanya kazi zote, baada ya kutengeneza nguo zangu za kuenda kazini, baada ya kupika, kuosha vyombo. Na ninalala masaa masita naamka saa kumi na moja asubui. Pia najitayarisha kuenda kazini, napika kiamsha kinywa. Naosha vyombo na pia natoka kwenda kazini mapema ili nisichelewe kazi.

Kazi inachukua muda mwingi sana, narudi nyumbani saa nne jioni, watoto tayari wamelala, nafikiri siwezi kuendelea hivi, familia wangu wanaitaji muda wangu pia. Wikendi ninalala tu kwa uchovu. Tunatoka wapi hii? Naomba niongee na menedja kuhusu muda kazini. Da, labda naweza kukamilisha mapema siku mbili kwa wiki. Au kufanya kazi kutoka nyumbani siku moja. Teknolojia umezesha kufanya kazi popote. Lazima ni pate usawa. Kazi ni muhimu lakini familia ni muhimu zaidi. Pesa itatufaa kama mausiano ya mearibika. Itafanya maamuzi makuu wiki hii.

Naam nimenunua tikiti mingi sana za Tukio. Kwa mfano, tukienda kwa kusikiliza muziki, huwa tunanunua tiketi na huwa tunanunua kwenye mtandao wa kijami. Kwa mfano, ukiingia kwenye hizi teknolojia. Unapewa mahali pa kubonyeza na inakupeleka, unawezalipa, ukitumia M -PESA yako. Kisha unatumiwa tiketi kwa kwa simu yako na hivyo kupata fursa ya kuingia kwenye Tukio.

Kiongozi mzuri ni yule kiongozi ambae anajitahidi kwenye kazi yake Kiongozi mzuri ni yule mwenye siu ana ukabila na anapenda kila mtu watu wajamii tofauti tofauti Kiongozi mzuri si mfisadi pia Yaya ni mwelekezi mzuri anatabia za kifisadi anaongoza watu anaroho nzuri.

Nakipenda kipindi cha Ayana ambayo ujia kwenye televisheni zetu wakati wa saa mbili usiku na kipindi icho ni kizuri sana uwa inapeperishwa kwa televisheni ya citizen na ina funzo mengi kwa jamii na imetufunza mengi kutokana na tabia ambayo mtu anafaa kujifunza katika jamii, imeelimisha watoto na pia watu wazima.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

Habari za hivi punde huwa napata katika televisheni yangu na Huwa naangalia televisheni yangu wakati wa jioni baada ya kazi na asubuhi kabla nitoke kuenda kazini. Kwa mfano, nikitoka jioni kutoka kazini, saa moja kamili na pia saa tatu kamili ya jioni huwa nazitazama habari. Habari za hivi punde huwa napata katika televisheni yangu na naeza tazama habari na kisha pia nisikize vipindi ambavyo nazipe.

Naam, mimi ni mtu mwenye ubunifu haswaa katika nafasi ya kiteknolojia Nimeweza kuunda vitu vingi sana, haswa wakati ninauza vitu zangu katika mtandao wa kijamii Naweza unda vitu ambavyo natumia kuuza vitu vyangu. Na mtandao wa kijamii umenisaidia sana kwa ubunifu. Hivyo basi ninashukuru kuwa na kuwa katika nafasi ya ya mtandao ambao umebadilisha maisha yangu.

Jee, niendeshe gari au nichukue basi, gari linatatizo kidogo la mafuta, linakula sana, basi ni rahisi na nafuu. Lakini leo ni na mzigo mingi, nadhani gari ni bora, nitakwenda dukani kununua vitu vingi. Baada ya kazi nitatembelea rafiki yangu walia mgonjwa. Ni lazima nimpigie simu kwanza, niangalie kama yuko nyumbani. Ninahitaji ye pia kununuwa dawa kutoka famasi. Mipango mingi leo. Lazima nijipange vizuri. Ebu niandike orodha nisiko. Sahau kitu chochote.

Nimewai pokea zawadi ya maua ambayo ilikuja na pesa na zawadi hilo ni nzuri sana inanipendeza na ninapenda sana kupewa zawadi ya maua na pia pesa. Hii zawadi ilinifurahisha maanayake ilikuwa siku yangu ya kuzaliwa na ninafurahia sana kupata zawadi kama hizo wakati unapo ona maua inakupea fursa ya kuchangamka na inaharufu nzuri sana ambayo naipenda.

Kabla nitoke chumbani, huwa naangalia kama kuna dalili za mvua ama jua. Na wakati ambapo kuna jua, huwa navaa nguo nzito ambayo ina joto sababu za kiafya. Kisha natafuta mwavuli wangu, natumia mwavuli wangu kujikinga kwenye mvua. Na huwa naamka mapema, ndo maana nitoke mapema kwa sababu wakati wa mchana ndio mvua huwa mingi na wakati mwingine ukitoka unaeza chelewa kwenda kazini, maanake mvua inaponyesha, huwezi kuwa na nafasi nzuri ya kutafuta basi.

Kwa sababu ya kihafia, mimi hula chakula ambacho hakina mafuta. Manake nimegundua kwamba wakati ambapo unatunza havya yako, ni muhimu sana kula chakula ambacho hakina mafuta. Na mafuta ina madhara mengi kwa katika afya ya binadamu. Na kwa sababu nimeamua kufanya zoezi na kuchunga afya yangu. Moja wapo ya kitu ambacho nimekitoa kabisa ambacho siezi kakula ni mafuta. Chumvi mingi, sukari na mengine meo.

Napenda kununua vitu vyangu kwenye mtandao wa kijamii haswa kwenye facebook Pia kwenye tiktok ama kwenye twitter manake kununuwa vitu madukani ukitumia mtandao kijamii imekua rahisi sana na bei nafuu manake unapotoka chumbani ukitembelea madukani Unatumia pesa mingi sana Lakini wakati ambapo unainunua vitu vyako kwenye mtandao wa kijamii inakua rahisi manake wanakuletea vitu vyako hadi kwa mlango wako wa nyumba Hivyo basi naeza ambia watu watumie kununua vitu vyao kwenye mtandao wa kijamii ni rahisi sana na inakua rahisi kwa kutumia muda mfupi na pia kutumia pesa kidogo.

Mahali pa ibada huwa naenda siku moja na hiyo siku ni jumapili maanake siku za ibada huwa ni jumapili na kwa sababu mimi huenda kazini siwezi pata muda wa kuenda mahali pahali pa ibada siku za wiki. Hivyo basi naenda siku za ibada siku ya jumapili peke yake kutoka asubui mpaka wakati wa mchana wa saa sita hivi ndivyo natoka kwenye sehemu za ibada.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

Wakati ambapo niko na familia haswaa wakati wa wikendi, tunapenda kutembea kuona wanyamapori, na kisha tunapitia hoteli ambacho, tunakipenda, tunakila chakula nzuri kama vile nyama choma na ugali, nakisha tunateremsha na kinywaji ya fanta ambayo, familia yangu inaipenda tangu jadi. Na hivyo basi familia hufurahia sana wakati huu, maanake unapata wakati wakupumzika na pia unapata wakati wakujiburudisha na familia.

Kujitunza kwangu mimi kwanza ufanya zoezi na pia nakula chakula kizuri ambacho akina mafuta, chakula ambacho wakina sukarimingi, chakula ambacho ayezi kidhuru afya yangu. Hivyo basi na jitunsa hivyo. Pia na naoga marambili kwa siku. Hili ni nikuwe nafu. Aswa wakati ambapo sijaenda kazini ama wakati ambapo natoka kazini. Kufanya zoezi ime badilisha maisha yangu sana Aswa kwa uzito ambao nilikuwa nao Nimeipunguza na sikuizi sina shida mingi wakati natembea Sihemi sana kama kitambo.

Napenda kinywaji cha Fanta ambayo imechanganywa na mchungwa na maembe. Kinywaji icho hua na ladha nzuri sana haswa ile ya mwembe na pia ile ya mchungwa. Naipenda kinyuwaji changu ikiwa baridi aswa wakati wa mchana manake kunajua na ni joto. Naipenda kunywa kinywaji changu bada ya kula chakula changu cha mchana.

Kazini kuna mambo mengi sana, kuna siyasa mingi, na kwanza mtu ambaye anayeanza kazi. Ukiwa kazini ni mzuri uyaweke mambo yako, yawe yako peke yake. Usiyaweke kila kitu wazi, manake pale kazini watu awapendi, awapendani. Pale kazini watu wanashindana. Hivyo basi ni muhimu sana kufanya kazi zako bila kuambia kila mtu na pia kushirikia na naweja kwa kazi ambayo unakipenda. Ushirikiano pia ni mzuri lakini kazi za kwako ama mpango za kwako inabaki na kwako. Hivyo basi unaizaweza kustaimili kufanya kazi vizuri pale kazini.

Napenda kuskiza nyimbo za kisasa, aswa zile za kikristo. Napenda kuskiza msanii kama guardian angel, kuna msanii kama Christina Shusho, au watu ambapo wanaimba wimbo za kumtukuza mwenyezi Mungu. Hua wananifuraisha na inapea utulivu kwenye moyo wangu. Hivyo basi naipenda nyimbo za mziki za kitasa za kumtukuza mwenyezi Mungu.

Mimi naamka asubui, wakati wa saa kumi na moja asubui, najitairisha kuenda kazini, kisha napika kinywa jichangu, nanywa, natoka mapema kabisa, nachukua basi, hadi kazini, nikifika kazini, nafanya kazi yangu, kulingana na ratiba yangu. Kisha jioni narudi chumbani naoga nikimaliza kuoga na tengeneza Chakula cha jioni Kisha narudi kulala na hivyo ndo maisha inaendele.

Anapenda umbwa kuliko paka manake mbwa inaweza kukulinda aswa wakati wa usiku umbwa inaweza kuambia kuna kitu ambacho si kizuri kwenye nyumba Hivyo basi ni meamua kueka mbwa badala ya kueka paka umbwa pia ni mnyama ambaye anapenda, anapenda mwenye nyumba, anakupenda, anaelewa vitu. Hivyo basi naeza penda sana kukana umbwa mingi, naeza nunua wawili, watatu, ambao wanaeza kua wakinilinda wakati wa usiku, wakati wa mchana.

Nimepata kitabu kipya tangu wiki mbili. Bado sijasoma. Nimekua na shughli nyingi. Leo nitachukua muda kusoma angalau kurasa kumi. Kitabu kinasungumzia historia ya inchi yetu. Ni umuimu kujua. Napenda kusoma jioni kabla kulala. Moyo wangu unatulia. Magazeti ninasoma asubui. Lakini vitabu ni vya jioni. Watoto wangu wanaona ninapenda kusoma. Nao wanaanza kupenda. Ni tabia nzuri kuwapa. Maktaba ya karibu ina vitabu vingi, nitakwenda wiki ijayo, kusoma kunafunguwa akili, kujua mambo mingi.

Napenda nyama ya mbuzi, haswa nyama ambayo imechomwa. Napenda kukula nyama hii wakati wa mchana, haswa wakati wa chakula cha mchana. Napenda kukula nyama choma ikiwa na kachumbari, na pia ikiwa na pilipili, na ugali. Nimependa iki chakula tangu ujadi, manake wazazi wangu, walikuwa wanakula, wakati nikikuwa, pia mimi nikaipenda, hivyo basi napenda nyama ya kuchoma zaidi.

Napenda mziki wa bongo haswa ya kumsifu mwenyezi mungu na ninapenda wasanii kama vile Christine Shusho ambaye anatoka Tanzania Mziki wa kibongo huwa inafuraisha sana na inaeleweka na ina mafunzo nzuri katika jamii kutoka wako watu wazima hadi watoto wachanga.

Naam, napenda kuogelea, kuogelea inanipa nafuu sana mwilini, na nimekuwa nikiogelea tangu utotoni hadi wakati huu na ninapenda kuogelea siku ya jumamosi, siku ambayo siko kazini na huwa tunaogelea pamoja na familia yangu na tunafurahia sana.

Nahifadhi pesa zangu kwenye benki, nikona benki tofauti tofauti, ambayo inanirudishia pesa kidogo wakati mwaka unaisha, na benki ambayo nimeipenda sana ni kama vile ya cooperative, na kuna ya equity, na kuna ya KCB. Izi benki ni mzuri sana, wakati unapohifadhi pesa zako, zinahifadhika vizuri, huwezi pata kuna kitu ambacho kimepotea, na watu ambao wanafanya kazi pale ni watu wazuri sana, wanakuelekeza wakati unahitaji chochote, na imekua rahisi kuhifadhi kwenye benki hizo kwa sababu unaezatumia simu yako kuhifadhi pesa yako mahali popote. Sio lazima utembee pale kwenye benki, unatuma pesa zako ukitumia simu yako, na hivyo basi imekua rahisi sana kuhifadhi pesa kila wakati.

Nafanya mazoezi wakati wa jioni, nikitoka kazini, huwa naingia chumbani, nabadilisha nguo, kisha natembea, kwa sababu zoezi yangu moja ni kutembea, natembea kilomita mbili, narudi, nyumbani, naoga, kisha nakula chakula cha kiafya, abacho hakina mafuta, hakina sukari. Hivyo basi imebadilisha maisha yangu, kwa mfano kwenye kiafya, nimepungua kwenye kilo, na imependeza sana kufanya zoezi ya kutembea na ni rahisi kuliko kufanya zoezi zingine.

Napendelea chakula chenye ladha ya vanilla kwa sababu naupenda ladha huo ni tamu inapendeza, ina harufu nzuri kwa sababu ninapopika chakula yangu hua lazima nieke harufu nzuri. Pia royco ni ladha ingine nzuri sana, ambayo inafanya chakula kiwe kitamu zaidi. Siwezi kosa hizo ladha kwenye chumba changu. Na watoto wangu pia wanapenda, familia yangu inapenda.

Uwa na mka sakumna moja subuhi, kitusha kwanza ambacho na kifanya ni kupika chai, kutengeneza chai, kisha namusha watoto na watairisha waende shuleni, pia mimi na jitairisha kuenda kazini, na uwa na tumia masama wili, kutairisha watoto na kujitairisha, kisha tunakunye wa chai na tunatoka kuenda kazini watoto wa kienda shuleni.

Naipenda kufanya yoga, manake yoga ni aina ya mazoezi, na yoga imebadilisha maisha yangu, haswa imenisaidia kupunguza kilo kwenye mwili, imenifanya najihisi vizuri, na imenisaidia kiafia manake tangu nifanye yoga, sipati magonjwa kama awali, mwili wangu umepungua, huwa natembea vizuri manake nilikuwa na shida na miguu Hivyo basi kufanya yoga ni nzuri haswa wakati unafanya zoezi.

Naam, kupiga picha naipenda sana. Haswa kutumia simu yangu. Nina simu nzuri ambayo naeza piga picha. Na ninaifadhi mingi kwa galari yangu ya picha zangu. Haswa wakati niko kazini, au wakati nimetoka wikendi, kuenda kuogelea ama kuenda kukula chakula ambacho nakipenda. Nimependa sana kupiga picha ndio maana huwa nanunua simu nzuri ambaye iko na kamera nzuri ya mbele na ya nyuma.

Kabla ya kulala lazima ning'arishe vyombo baada ya kula chakula cha jioni. Kisha na chukua nguo zangu na wototo wangu na ipiga pasi na tayarisha manaayake asubuhi muda ni mfupi wa kutafuta nguo na viatu ambayo inaendana na vazi ambazo nimetafuta. Kisha nasoma kitabu changu ambacho na kipenda nasoma biblia, inaomba na kisha na lala.

Mimi napenda kupima saa na nikitumia ratiba wangu sipendi kuchelewa. Manake wakati ambapo mtu anachelewa, mipango yatabadilika na siku itakua sio nzuri kama kawaida. Napenda kuamka asubui haswa wakati naenda kazini, ili niweze kuwa kazini mapema zaidi, ili niweze kujipanga kwa siku ambayo inaanza. Hivyo basi sipendi kuchelewa.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

Usiku kabla sijalala huwa lazima nisome kitabu changu ambacho nakipenda sana. Nakipitia hicho kitabu, kuisoma, kisha nikimaliza natayarisha mavazi yetu ya kesho kuenda kazini na kisha na lala.

Kwanza nimekua nikielimisha jamii kuhusu mazingira nzuri, jinsi ya kutunza mazingira, jinsi ya kutupa taka, ni uzuri gani wakupanda miti, na pia nimekua nikisaidia watoto ambao wajiwezi, na wanunulia chakula aswa Wakati kuna sheree kuu, amasikukuu Pia nimekua nikisaidia jamii kwa kupitia ku ku kuafunza wanafunzi shuleni Nimekua ni kuafunza jinsi ya ku kufanya biashara jinsi ya kujitegemea kwa jamii na kuwafunza nidhamu umuimu wa kueshimu watu wazima kwenye jamii.

Nina programu nyingi sana kwenye simu. Je, ninazitumia zote nadhani nusu tu. Nazifuta zile, sizitumii, zinachukua nafasi. Programu ya mawasiliano ni muhimu, nitunze. Programu ya ramani pia ninaitumia kila siku. Inanisaidia kupata njia. Programu ya mchezo jee zinanifaa. Labda moja au mbili tu kwa burudani. Zifute zingine ni na programu za kusoma habari kadhaa ni za aina moja, nitaweka moja tu, bora zaidi Programu ya benki ni lazima Nalipisha bili na kuangalia pesa Nadhani nitaweka programu kumi tu simu itafanya kazi haraka zaidi bila kuchelewa.

Napenda kunywa kinywaji cha fanta ambao ina mchanganyiko wa juisi ya muembe na juisi ya mchungwa Naupenda kinywaji hicho wakati ikiwa baridi na pia napenda kuikunywa mchana sana sana.

Huwa navaa miwani wakati wa jua, kwanza ni kuzuia miale za jua, ya pili ni kuzuia macho yangu kwa vumbi, wakati mwingine ambapo nasoma situmii miwani na ninaupenda miwani kwa sababu unasaidia macho yangu sana, maanake nina shida wakati kukikua na jua mingi.

Naam huwa naenda kwenye maonyesho ya sanaa na maonyesho haya yamenifunza mengi sana haswa kwenye kilimo. Nimeweza kununua kondoo ambaye ni mzuri sana na imeweza kunizalishia kondoo wadogo wengi sana. Ninapenda kuenda maonyesho ya sanaa manake mtu anapata kujifunza kitu tofauti na kile ambacho nakijua.

Wakati wa mchana, kutoka asubui, adi wakati wa sasita. Uo ni wakati ambapo akili ni safi, umetoka kua mka. Hivyo basi unaeza fanya kazi vizuri kuliko wakati wa jioni. Hivyo basi naimiza watu wafanye kazi wakati wa asubui ama mchana kwa bidii. Manake ikifika wakati wa jioni, mtu anakua amechoka. Na hivyo basi huezi fanya kazi vizuri na unaeza saau vitu zingine.

Vitu ambavyo zinanifanya nipumzike ni wakati ambapo nimetembea Kwa mfano kila jioni mimi hutembea kwa kilo mita mbili kabla nirudi nyumbani manake inanifanya nitulie inanifanya nisahau mawazo ambayo nilikuwa nayo na inanifanya nifuraie mwilini manake uwa na nakuwa nimepumzika kwenye akili kwenye kimwili.

Naam, nina wanyama wengi sana ambao nimefuga, nina mbuzi, nina kondoo, nina ngombe, nina mbwa, nina paka, nina bata mzinga, nina wanyama wa kufuga wengi ambao wananipendeza sana na ina nafuu katika familia yangu. Kwa mfan mbwa huwa anatulinda, ukipata bata mzinga, zinalinda kuku, ukipata ukiwa na mbuzi na ngombe, ni aina ya chakula na pia unaeza uza ukapata pesa kidogo ambayo inaeza kusaidia kwenye.

Kuna tabia ya ufisadi, haswa pale kazini. Unapata viongozi wengi wana ufisadi. Wanatumia mali ya umma kugandamiza wengine. Hiyo hunichokesha sana. Na saa zingine nasikia kuripoti tabia mbaya kama hiyo. Hata wakati ambapo tunaelimisha watu kijamii, tabia ambayo huwa inanichokesha na huwa lazima nitilie manane wakati nafunza kijamii, ni tabia ya ufisadi. Watu waache ufisadi na wakue watu wazuri ambao wanakua kielelezo katika jamii.

Kwa kawaida huwa na lala masaa masita, manake nikifika jioni kutoka kazini, kuna kazi ambayo lazima niifanye, kuna ratuba ambayo lazima nifuatilie kabla sijalala, na lazima niamke pia mapema, manake lazima nijitayarishe, nitayarishe watoto, na nifanye kazi yangu moja, mbili, tatu, kabla nitoke niende kazi.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

Kazi ya dharura lazima ni ni ripoti kwa wakuu wangu na kisha niweze kusaidia mahali ambapo naweza Kwa mfano wakati mtu anapatwa na ugonjwa Kitu ya kwanza ambacho naeza fanya ni kuelekeza, kupiga simu na kuita watu ambao naweza kumpeleka.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

Hewa leo ni baridi sana mvua inaonekana itanyesha je, nichukue mwavuli wangu, lazima niuchukue, siwezi kuchelewa kwa sababu ya mvuwa nguo hizi zitakuwa za kutosha au nizishe jaketi nathani jaketi ni lazima leo anga limeanza kuwa na mawingu mingi, baridi kama hii inanifanya nitamani chai moto Nikifika kazini nitanunua chai Hali ya hewa inabadilika kila siku, siwezi kutabiri, ebu niende mapema kabla mvua haijaanza.

Naam napenda kupika Aswa napenda kupika chakula kama vile ugali na nyama Ninapopika ugali huwa nachemsha maji moto Kisha naweka unga na ninakoroga adi wakati Ugali imeshikana ndio ninatoa motoni Wakati napika nyama Napenda nyama yangu ikiwa imekauka kidogo Uwa natengeneza mafuta kitungu Naweka nyanya, naweka biryani Nina nina kaanga nyanya Ikishaiva ndiyo naongezea nyama yangu na ninaipea dakika kama thelatini na kisha naongeza supu kidogo Nangojea hadi supu ishe kisha na kula na ugali wangu.

Napenda kutembea kwa wanyama pori. Haswa wakati niko likizoni Mimi na familia yangu huwa tunatembea. Kuangalia aina ya wanyama. Kulisha macho. Nakuona jinsi ya mazingira ya porini huwa inakaa. Na uwa inapendeza kweli. Na wakati mwingine tunapigia picha na familia yangu wakati tukiwa uko wanyama pori. Na inapendeza sana.

Wakati wa mgogoro, kitu cha kwanza ambacho unafaa kufanya ni kutulia na kutuliza mwenzako, mwelewane mkae chini, muweze kujua suluhu itakua gani, na ni nini imesababisha mgogoro huo. Ni muhimu sana kuelewana na kukua na mgogoro inaezaleta utenganisho haswa wakati mnagorofishana na mtu. Ni mzuri sana kukaa chini kuelewana na kutatua mgogoro wenu kwa mwelekeo unaofaa. Na wakati unapata hamuezi elewana, ni vyema kutafuta marafiki wenu, ama wazee wa kijiji, mkae pamoja na muweze kujadiliana.

Udhaifu wangu pale kazi ni ni kama vile kuogopa Nina uoga mwingi na hivyo basi imenifanya Nikakosa kazi mingi nikakosa kuingia mikutano mingi kwa sababu ya uoga hivi sasa nimeamua kuingia programu ya kujifunza kusimama mbele ya watu na kuongea pale kanisani pia huwa najitahidi sana kuchukua programu kusimama mbele ya watu kupanga vitu Hivyo basi imenisaidia kukuwa na ujasiri.

Sipendi kupika. Kupika na kufua. Kufua na kupika ni kazi ya kuchosha. Na inahitaji mtu ambaye anaipenda. Kwa mfano, kupika inahitaji mtu akona na umahiri. Na ambaye anaielewa jinsi ya kupika. Na pia kufua, aina tofauti ya nguo pia inachosha manake. Inafaa utumie nguvu mingi ya kufua. Hivyo basi, sipendi na nimeamua, nitakuwa naandika mtu wa kazi, ambaye atakuwa na ananipikia siku za weekendi ambapo niko nyumbani. Nakisha nimenunua mashini ya kufua, ambayo imeraisisha kila kitu chumbani kwangu.

Nywila zangu ni changamoto kubwa. Nina akaunti nyingi sana. Kila moja inaitaji nywila. Nilikuwa nikitumia nywila moja kwa zote. Lakini sasa nimejua ni atari. Lazima nibadilishe. Nitanitengeneza nywila tofauti kwa kila akaunti. Lakini nitazikumbuka je zote. Labda niandike mahali salama. Au nitumie programu hizi ni salama. Zinakumbuka zote kwa ajili yako. Nitajaribu moja. Lazima pia nibadilishe nywila mara kwa mara Kila miezi tatu usalama wa utandaoni ni muhimu sana Wezi wa mtandaoni wako kila mahali Lazima ni jilinde na data yangu.

Kuna tunda ambalo linaitwa matunda damu matunda damu ni nyeupe kwa rangi na inapendeza sana hii matunda damu ukulwa na inaongeza damu mwilini inakupea afya nzuri na ninaipene.

Siku kuu yangu huwa nasherehekea na familia yangu na huwa tunasherehekea pale nyumbani ambapo tumezaliwa huwa tunachinja mbuzi au tunachinja ngombe na tunachoma nyama, tunachemsha, tunakula na kisha tunasherehekea na vinywaji vingine Wakati mwingine pia huwa tunadensi mziki wa aina mbalimbali na tuna furahia tunapata wakati mwema ama wakati mwafaka na familia yangu.

Simu yangu zaidi naitumia kwa kuongea na watu wakati niko kazini naeza ongea na watu wangu pale nyumbani, kupiga simu, kutuma meseji na kisha pia kulipa malipo katha ya mbalimbali. Hivyo basi simu yangu ni ya muhimu zaidi, inamanisha siwezi kaa bila simu, manake lazima ni jumuike na watu, nionge na watu, lazima ni nunue vitu, na ni simu tu itanisaidia kufanya hayo mambo.

Mimi nimesoma na nikona diploma ya ujenzi wa teknolojia. Nilimaliza shule mwaka wa elfu ishirini na kumi na nane. Na kutoka hiyo siku nimekuwa nikifunza katika chuo cha kifundi ambayo iko jijini mwetu. Na masomo yangu imenisaidia sana. Manake imenipa hii kazi ambayo naifanya kwa sasa.

Napenda mwezi wa kumi na mbili, maanake huwa ni siku kuu ya Christmas, na ni mwezi ambao tunajumuika na familia, familia ambayo haikuwa karibu ndiyo wanakuja nyumbani, na tunapata kukua na wakati mwema na mandugu zangu, madada zangu, mashangazi wangu, na inakua ni siku mzuri zaidi maanake, mnaweza tembea, mnaongea, mnajumuika.

Katika jamii yangu, mimi ni mwalimu na nimekua nikishiriki kwa katika jamii kwa kuwafundisha wanafunzi, kuhusu nidhamu, kuhusu jinsi wanaeza anzisha biashara zao na wafanye. Nimekua pia nikifunza jamii kuhusu umuhimu wa kutunza mazingira na jinsi ya kutunza mazingira kama vile jinsi ya kutupa taka na vitu mbali mbali.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

Naam, napenda kukimbia, haswa wakati ambapo nafanya mazoezi. Zoezi ya kukimbia imenisaidia sana, haswa na kiafya, na pia kupunguza kilo za mwili. Tangu nianze kukimbia, sijakuwa na magonjwa mengi kama kitambo, na imenisaidia kiakili maanake, naweza kufikiria vizuri.

Sijatembea misituni kwa muda mrefu sasa Lakini nigeupenda sana kutembea msituni manake pale msituni ina mazingira nzuri sana Kuna hewa safi kutoka kwa miti Kuna aina tofauti ya miti ambayo ni nzuri zaidi na ninapenda sana kuweza kutembea pale Manake wakati unatembea pale Unapata hauna msongo wa mawazo Unaweza fikiria vizuri Unaweza ona wanyama wa aina tofauti ambayo inapendeza.

Wakati wa mapumziko kazini huwa naingia kwenye mtandao wa teknolojia na ninaangalia habari ambazo zimeipuka hivipunde Ninaangalia ni nini kunaendelea kwenye nchi yetu na wakati mwngine unaeza pata habari nzuri ambayo inakupendeza Pia napitia barua zangu ambazo nimetumiwa barua pepe katika simu yangu na huwa inanipendeza sana.

Ninaitaji kuwa na tija zaidi kasini siku hizi ninafanya kazi kwa muda mrefu lakini sifanyi mengi Labda ninazisumbuka sana Ninaitaji kuandika orotha ya mambo ya kufanya kila asubui Nitafanya kazi muhimu kwanza kabla akili haijachoka Nitazima barua pepe kwa muda Siwezi kuangalia kila dakika Nitajiwekea muda kwa kufanya kila kazi dakika thelatini au saa moja. Kisha nitapumzika kidogo. Dakika kumi. Nitaondoa vitu vinavyo nisumbua mezani kwangu. Usithani mtandaoni nitauzima kwa wakati wa kazi. Nathani mikakati ii itanisaidia. Nitajaribu wiki hii nione matokeo.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

Ninaoga mara mbili kwa siku Ninaoga asubui wakati ninapoamka kabla nijitayarishe kuenda kazini na ninaoga jioni baada ya kazi hii ni kwa sababu nikitokea kazini huwa nimechoka na ninahitaji kusikia vizuri na wakati ninapooga na kupumzika huwa nasikiza na jisikiza.

Kipi ambacho ningependa kujifunza ni kujua kutumia mfumo wa AI ambao unaezafanya vitu na uweze kupata kulipwa AI imeingia na imesaidia watu wengi na imefanya kazi iwe rahisi haswa wakati unataka kuandika vitu kwenye kompyuta yako Unaeza ongelesha AI ikuandikie Hivyo basi ningetamani sana kujifunza mambo ya AI.

Utotoni nilikuwa napenda kuendesha baisikeli Nakumbuka wakati nikiwa darasa la pili mzazi wangu walininunulia baiskeli na nilifurahi sana maanake nilikuwa natamani kuwa na baiskeli kama watoto wengine wenzangu Nilinunua baiskeli kwa sababu nilipita mtihani na mzazi wangu akanihaidi kunibuyia baiskeli Hivyo basi kila wakati ambapo ningetoka shuleni Ungenipata ninacheza na baiskeli yangu na ilikuwa inapenda.

Nimefanya urafiki mengi sana kutokana na kutengamana na watu na ninapofanya kazi na watu au urafiki unatokana wakati unaongelesha watu, unajuana na watu, unasaidiana Hivyo basi utatengeneza urafiki mzuri na ni mzuri kuwa na marafiki manake kuwa na marafiki inamanisha unautajiri Manake watu wanaeza kusaidia, watu wanaeza kufunza mambomengi ambayo Aungejua pekee.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

Napenda kupanda mboga shambani Leo nitapalilia bustani yangu nyanya zinaonekana zinakuwa vizuri tangawizi na vitunguu pia vinaendelea sawa, kazi inanipea amani ya moyo Ninapokuwa shambani ninasahau masumbuvu ya kila siku, ninafurahi kuona mimea ikikuwa na kama kulea watoto, lazima ninyunyizie maji leo jua imekua kali, nitavuna nyanya wiki ijayo Zimeiva Naomba nipande pia maua mengine. Ili bustani iwe nzuri zaidi. Shughuli hii ni burudani yangu bora.

Naam huwa nagawa taka yangu kwa mfano kuna ile taka ambayo unaezaitumia mara ya pili Huwa naieka kando na kuna ile taka ambayo huwezi tumia tena pia naieka kando na kuna ile taka inafaa iende ikatumike mahali pengine Hivyo basi huwa nagawa taka kwa sababu ni muhimu sana kugawa taka Maanake unaeza kutunza mazingira wakati ambapo unagawa taka.

Mimi na familia yangu, huwa tunakaa chini, na kila mtu anandika orodha ya vitu ambavyo, anaitaji kuitimiza kwa huo mwaka, na kisha tunachukua iyo orodha, tunaeka pamoja, na kisha tuwa tunakumbusha na kuwa, tumefanya hii na tujafanya hii. Ivyo basi ni muhimu sana kukua na ratiba ya vitu ambavyo unataka kuzifanya kwa huo mwaka ili uweze kujikumbusha na uweze kuitimiza kabla mwaka haujaisha.

Kuna mauwa ya rose ambao uwa ni nyekundu kwa kwa rangi Naupenda sana na Uwa mume wangu ananinunulia aswa wakati wa valenteni Uwa ananimlulia manake naipenda inaarufu nzuri na inaarangi ya kupendeza sana.

Leo hali ya anga kuna jua na kuna miyale mikali ya jua. Leo ninapotoka lazima nivalie kofia yangu au nitembe na mwavuli wangu na nilazima nivae nguo ambayo sio nzito manake kuna jua na wakati ambapo kuna jua ni salama kutembea na nguo ambayo haina joto.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

Naam ningependa kujaribu teknolojia mpya zaidi. Maanake, teknolojia ina manufaa mengi sana. Kwa mfano, teknolojia imerahisisha kazi mingi sana mtandaoni. Kwa mfano, wakati wakufanya kazi tofauti tofauti, unaezatumia mtandaoni na unaufanya kwa waraka. Nyingine, teknolojia imefanya tunawasiliana na watu ambao wako nchi tofauti. Na imetupea ile hali ya kuungana na watu kufanya biashara kufanya kazi ambayo inapendeza sana.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

Napenda wakati hali ya anga ni joto maanake wakati ni joto hakuna magonjwa mengi yenye unaweza fanya tu ni kujizuia kwa amiale za jua na unaweza fanya kazi zako vizuri sana bila kunyeshewa.

Wakati nikiwa shuleni, tulikuwa tunaenda kwa mashulezi, kutembelea mashule zingine, wakati wa mchezo, wa mpira, au wakati wa mchezo za drama. Wakati tulipokuwa tunatoka shuleni, tulikuwanga na furaa sana. Na wakati ambapo tunge ingia kwa basi yetu ya shule, tulikuwa tunawekewa muziki ambayo ilikuwa inafuraisha. Na kwa sababu tulikuwa tunapenda muziki, tulikuwa tunashangilia, tunadance, tunaimba pamoja na wanafu. Na ilikuwa nzuri sana kwa sababu wakati unatoka na umeka shuleni kwa mda mrefu, ulikuwa unajihisi vizuri sana. Haswa kuna changamopto mingi sana pale shuleni, haswa shule za bueni. Hivyo basi nilikuwa naipenda sana wakati tunatoka, tukienda shere, wakati tunaenda mchezo wa mpira au wa drama.

Wakati kuna tatizo pale kazini Kitu ya kwanza ni kukaa chini na wenzangu na kujidaliana kitu ambacho kime kime tokana na hicho tatizo Kisha tunaweza kupanga jinsi ya kutatua hilo tatizo Kwa manake tukikaa wengi tunaweza pata suluhu kuliko wakati unafanya suluhu kwa peke yako.

Ya kwanza naorodhesha kazi kulingana na masaa yao. Kuna kazi ambao unafaa kufanya kwa haraka ama inatakikana kwa mda mfupi. Kisha naanza na hicho kazi na ninawekea masaa ambayo inafaa niumalize. Wakati nafanya hiyo kazi, naweka simu yangu mbali ili isinifanye niingie kwenye mtandao Bali nikuwe na wakati wa kufanya uo kazi kwa wakati.

Maji nakunywa mara tatu kwa siku na ninahakikisha nimekunywa maji litatatu kwa siku manake ina muhimu kunywa maji kwa wingi inamuhimu kwa mwili na haswa wakati huu wajua kali kukunywa maji inakuwa mzuri sana kwa afya yako.

Ninahitaji kuimarisha ujuzi wangu wa kuendesha gari na huu mwaka mpya nilikuwa nimeeka mikakati za kuanzisha kuenda madarasa ya kuendesha gari kwa sababu natumai kununua gari yangu mwaka ujao. Ningeupenda sana niumarishe ujuzi huu kwa sababu nitakuwa nikinunua hiyo gari nitakuwa napeleka watoto shuleni. Wakati naenda kazini, natumia gari yangu na inakuwa haraka Wakati naenda madukani ama sokoni Sitakuwa nachelewa maanake, nitakuwa naendesha gari yangu.

Napenda sana chumba changu cha kulala Kwa mana chumba changu chakulala ina kitanda kubwa ya inchi tano kwa sita na malazi yangu ni ya rangi ya kupendeza na ninaupenda hicho chumba kwa sababu ni palipangu pa kupumzika na ninaupenda sana manake Wakati nikiwa pale najihisi nimepumzika Naweza sikiza mziki wangu wakati nalala kwenye kitanda Ama pia kutazama kipindi changu ni chichopenda nikiwa pale kwa kitanda.

Kwenda hospitali inategemea na wakati sijihisi vizuri kiafya, lakini kwa mfano, mwaka uliopita, nilienda hospitali mara kadhaa maanake nilikuwa na na masumbufu ya kiafya ya tumbo, na tangu nipone sijawahi enda hospitalini, lakini huwa napeleka watoto wangu wakati wakona homa nawapeleka hospitali ili wakapate tiba.

Mteja alinipigia akiwa na asira leo yeye alisema uduma yetu ni mbaya Nilimsikiza kwa makini bila kumkatiza Bada ya kueleza nilijaribu kutafuta ufumbuzi tatizo lilikuwa raisi lakini alitaka kuzungumza na msimamizi Nilimwelekeza kwa ofisi kubwa kazi ya uduma kwa wateja ni ngumu mara nyingi watu wanakua na asira lakini lazima niwe na subira Nikionyesha uruma na ufahamu Wanatulia Sio wote walikua wakali wengi ni wapole lazima nisipokea asira zao Kwa moyoni Nikazi tu Sio mimi binafsi Nitafanya vizuri zaidi.

Mimi upiga picha mara kadhaa haswa wakati wa wikendi. Wakati nimetoka chumbani, nimeenda kukula chakula changu kitamu pale hotelini Wakati natoka kanisani, huwa napiga picha mimi na familia yangu sana sana wakati wa wikendi, maanake tuko na muda mzuri Wakubadilisha mavazi na kupiga picha ambayo tunaipenda.

Sana sana mimi nasoma habari yangu mtandaoni, manake nina simu yangu mkononi na ninaweza kuingia katika mtandao wa kijami ambao naupenda, kwa mfano mtandao wa Facebook, kuna mtandao wa Twitter, na kuna mtandao pia wa TikTok ambao, unaleta habari za hivi punde kila wakati. Hivyo basi kupata gazeti siku hizi ni ngumu sana Manake watu wameingia njia ya kidijitali ya mtandaoni.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

Wakati wa likizo huwa tunatembea pale pwani mimi na familia yangu, tunaenda kuogelea, na pia kutamani na kutembea na kuangalia manthari nzuri nzuri ya pwani, hivyo basi tunapata kuburudika wakati walikizo.

Kueka afya nzuri, mimi hufanya zoezi mazoezi ambao mi nafanya nafanya Zoezi ya kama vile ya yoga, pia natembea kama kilomita mbili kila siku nakula chakula changu chenye afya kama vile sukuma, matunda na kukunya maji ya kutosha.

Mimi uorodhesha kazi zangu kwa mfano kabla sijaanza kazi yoyote uwa naorodhesha kazi kutoka ile ambayo ni kazi muhimu hadi hile kazi ambayo sio muhimu zaidi na kisha naipea wakati kwa kila kazi hivyo basi ninaeza kutekeleza kazi yangu kwa muda unaofaa na jinsi unaofaa.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

Naam nina vipuli mbili kwenye pua na nyingine kwenye kitovu. Napenda vipuli manake ni nzuri sana, inapendeza na iko fashoni kwa sasa. Hivyo basi nita nunua vipuli ya aina tofauti na ninavaa wakati tofauti.

Kwa sasa siishi mali ambapo nilizaliwa. Mimi nimezaliwa kijijini. Na saiziniko jijini. Mahali ya mbapo nafanya kazi. Na nimbali sana karibu kilomita thelathini. Kutoka mahali ambapo nilizaliwa. Nilitoka sehemu ambapo nilizaliwa manake. Nilipata kazi ya sirikali. Na hivyo basi nikaamua nitoke mahali nilikuwa na niende mahali ambapo nafanya kazi.